Ninapendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia na una uwezo mkubwa wa kubadilishwa kulingana na mahitaji yangu. Android hunipa uhuru wa kupakua programu kutoka nyanzo mbalimbali na pia inaniwezesha kubadilisha manthari, fonti na mpangilio wa screen kulingana na ladha yangu binafsi. Mfumo huo pia unapatikana katika simu nyingi za bei tofauti. Hivo kunipa chaguzi mbalimbali kulingana na bajeti. Pia napenda androidi kwa sababu ya uwezo wake wa kuhifadhi na kushirikisha data kwa urahisi kupitia Google Drive, Gmail na huduma nyingine za Google. Inakua rahisi kuhifadhi fadhili zangu muhimu na kufikia wakati wowote na mahali popote. Pia mahusiano ya programu nyingi yanapatikana mara kwa mara kuhakikisha usalama na utendaji wa simu unaendelea kwa ubora. Ingawa baadhi ya watu hupendelea IOS kwa sababu ya usalama na uonekano wa kifahari. Mimi hupendelea urahisi, urafiki na matumizi na bei nafuu ya android. Mfumo huu hutoa uhuru mkubwa zaidi wa kutumia simu kwa njia inayofaa. Mimi binafsi mimi binafsi na hiyo ndiyo sababu kuu ya kuipendelea. Pia Android naipenda kwa sababu ina uwezo wake wakuhifadhi na kushkiana na data kwa uhurahisi kupitia nyanza mbali mbali na huduma zingine za Google. Napendelea mfumo pia wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia na uwezo una uwezo mkubwa wa kubadilishwa kulingana na mahitaji yangu. Androidi hunipa uhuru wa kupakua programu kutoka nyanzo mbalimbali na pia ninaweza kubadilisha manthari, fonti na mpangilio na wa screen kulingana na ladha yangu. Mfumo huu pia unapatikana katika simu nyingi za bei tofauti hivyo kunipa uchaguzi mbali mbali kulingana na bajeti. Pia napenda androidi kwa sababu ya uwezo wake wa kuhifathi na kushirikisha data kwa.